Ninapotaka kuenda mkutano lazima nihakikishe kwamba nina ratiba ya mkutano huo ama nina ratiba ya mkutano uliopita tuliofanya na watu hao hao nina mpangilio ama nina ajenda ya mambo ambayo nitataka kuzungumzia ama nitataka kuuliza ama nitataka tujadiliane na tunaokutana nao. Na pia kama kuna tatizo nitafikiria kuhusu suluhisho ambalo ninalo kwa akili ama jinsi ambavyo nitayafikia suluhisho pamoja na ninaokutana nao.

Mara mingi ninafua nguo mara moja kwa wiki, bali kama manguo ni nyingi utapata nafua mara mbili kwa wiki, kuna wakati pia nafua nguo mara moja kwa wiki mbili kulingana na ni nguo kiasi gani, lakini mara nyingi nafua nguo zangu siku ya Jumamosi mara moja kwa wiki.

Ningetamani sana kusafiri kwa ndege lakini mpaka sasa sijasafiri kwa ndege ile natumai kuna siku hivi karibu nitasafiri kwenye ndege hiyo hiyo. Naomba Mungu sana sana sana sana niweze kusafiri kwenye ndege, hata mimi kweli nipate fursa ya kutumia ndege kwenda mahali.

Mara nyingi sana nimetamani kuanzisha biashara nimetamani kukuwa na shughuli yangu mwenyewe ambayo inajiita yangu mwenyewe. Kwa hivyo nimetamani kuanzisha biashara mara mingi ama kwa muda mrefu ila kinachonizuia sana sana ni hela ya kuanzisha biashara hiyo.

Marafiki wapi yacha kwanza ninawapenda nawakaribisha ila najipa muda ama fursa ya kuwasoma kwanza nijue ni marafiki wakweli ama ni marafiki ambao wataja nisaliti. Nikishahakikisha kwamba ni marafiki wakweli nao weza kuweka karibu nami na wadhamini zaidi.

Ndiyo, nimenunua tiketi za tukio za kimuziki, maonyesho ya kimuziki, maonyesho. Tiketi ambayo nimenunua peke yake ni tiketi ya maonyesho ama tiketi ya kuenda kupeleka mtoto kwenye kuogelea. Hiyo ndo tiketi naeza sema kwa sasa ambayo nimenunua ama nimepata ku.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati ni kuweka mpangilio kabla nianze kazi nina mpangilio wa nini nitafanya wakati upi ya masiku gani ili kwamba kila siku iwe na lengo lake na nihakikishe ya kwamba nimetimiza hiyo lengo ili kwamba nifanye kazi kwa kupitia ama kwa wakati niliopewa ama nilojiwekea mwenyewe.

Muda wangu wa bure natumia kuingia kwenye simu yangu, kuingia kwenye mtandao, kuangalia vitu. Lakini ninapokuwa na pesa napenda kwenda kununua bidhaa, mavazi, shopping ama kwenda mahali tu kujiburudisha kwa kuangalia mandhari. Lakini wakati mwingi, muda wangu ni wakutazama television ama kupitia kwenye mtandao, kuangalia mtandao.

Sina marafiki wengi so sina mambo mingi ya kufanya lakini kama ninarafiki wa kikweli ningependa twende mahali, tuburudike, tupumzike, tuangalie mandhari, tutembe, tuzungumze, tueleke zane ama tutiane moyo na tueleke zane pia kwanjia ya kukuzana.

Sipendelei mwanga mkali sana, napendelea mwanga wa kati, iwe ni nyumbani iwe ni nje, nikitoka nikipatana na jua kali linaniangaza linanichapa macho na linaleta uchungu kidogo. Sipendelei mwanga kali, napendelea mwanga wa kati, mwanga uliotulivu kabisa sana sana sehemu ya nyumbani.

Chumba changu cha kulala ni kidogo, si kubwa, kina kitanda, sehemu ya kuwekea nguo, na ni hivyo imeisha. Kuta zina rangi ya cream white, kitanda changu ni cheupe na cheusi, kikona mchanganyiko wa nyeupe na nyeusi, na imeangalia dirishani. Ili kwamba kuna mwangaza ama kuna hewa safi, wakati mwingine unaweza fungua, ukaona mandhari, ukaona vile kunavyokaa kule nje. Chumbani kwangu ninachokipenda zaidi ni kuingia kwenye kitanda na kulala, jinsi ilivyo laini na pia mandhari ninayoyaona kupitia dirishani na hewa safi.